Wakati nilio jivunia sana kuwa raia wa nchi yangu ni pale nilipona watu kutoka sehemu mbalimbali wakishirikiana na kusaidiana wakati wa jambo muhimu kwa jamii nilijisikia fahari kuona kwamba licha ya tofauti zetu bado tunaweza kuwa kitu kimoja na kuonyesha upendo kwa nchi yetu hilo linifanya nitambue kwamba kuwa raia si kuwa na uraia tu bali pia ni kushiriki katika kujenga jamii.